Ninapendelea kusoma kuliko kuandika. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kila siku. Kupitia vitabu, magazeti au taarifa mtandaoni napata maarifa, msamiati mpya na mawazo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Kusoma pia hunisaidia kupumzika na kufungua akili yangu. Ingawa kuandika ni muhimu kwa kueleza mawazo yangu. Kusoma hujenga zaidi kwa sababu hunipa msingi mzuri wa maarifa. Kwa hiyo, kusoma ni jambo ninalolipenda na kulipa kipaumbele katika maisha yangu ya kila siku.

Nilizaliwa na kukulia katika mji wangu ninaoupenda sana. Ni mahali tulivu, lenye watu wakarimu na mazingira ya kuvutia. Nikiwa mtoto nakumbuka nikicheza na marafiki zangu barabarani, tukicheka bila wasiwasi na kufurahia maisha. Kulikuwa na nyakati nzuri za sherehe, michezo na hadithi kutoka kwa wazee zilizotufundisha maadili. Kitu kinachoufanya mji wangu kuwa maalum ni mshikamano wa watu wake na kumbukumbu nzuri za utotoni nilizopata hapo. Ningependa kurudi tena mara kwa mara, hasa ninapohitaji kukumbuka nilikotoka na kupata amani ya moyo.

Ninapenda kuwatia moyo wenzangu kwa maneno mazuri na matendo mema. Ninaposikia mtu amechoka au amevunjika moyo, humsikiliza na kumpa moyo wa kutochoka. Pia huwapongeza wenzangu wanapofanya kazi nzuri kwa sababu pongezi huongeza kujiamini. Ninajaribu kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine. Kwa njia hii, tunajenga mazingira ya kusaidiana na kuhimiza mafanikio ya pamoja.

Kitendo kimoja chawema nilichoawai kufanya ni kumsaidia mtu, aliekua na shida. Siku moja niliona jirani yangu mzee akihangaika kubeba mzigo mzito, nikamua kumsaidia bila kusita. Nilimsikiliza pia alipokuwa akisimulia changamoto zake, jambo lililo mfariji sana. Kitendo hicho kilinifundisha kuwa wema hawitaji mali nyingi, bali moyo wakujali. Kuonyesha huruma na kusaidiana huleta furaha kwa wote na kuimarisha uusiano mzuri katika jamii.

Napenda mbwa kuliko paka. Mbwa ni wanyama wa kirafiki sana na waaminifu. Wananifanya nijisikie salama na wanapenda kucheza hasa nje. Pia ni rahisi kuwasiliana nao kwa sababu wanaonyesha furaha au huzuni waziwazi. Mbwa hunifanya niwe na ratiba ya kutembea pole pole, nikifanya mazoezi. Jambo linalonisaidia afya yangu. Ingawa paka ni wazuri na watulivu, mimi ufurahia zaidi urafiki na nguvu za mbwa.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mkahawa mdogo wa karibu. Mahali hapa huwa na chakula safi na kitamu, hasa chakula cha kienyeji. Napenda mazingira yake tulivu na huduma ya haraka. Pia ni rahisi kukutana na marafiki na kubadilishana mawazo tukiwa tunafurahia chakula. Kula nje unipa nafasi ya kupumzika na kuonja vyakula ambavyo sipiki nyumbani.

Napenda mikutano mipangilio mizuri na yenye lengo wazi. Mikutano kama hii huwa fupi lakini yenye manufa na kila mtu anapata nafasi ya kuchangia mawazo. Napenda mikutano ya kielimu au kikazi kwa sababu unisaidia kujifunza mambo mapia na kufanya maamuzi kwa pamoja. Pia napenda mikutano yenye mawasiliano ya heshima na ushirikiano mzuri. Mikutano ya haina hii hunifanya nijisikie kushirikishwa na kuchochewa kufanya kazi kwa bidi zaidi.